Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Ni sa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana ni kizuri sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi? Hebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha, mwili inahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya, nitakuwa na nguvu tena. Lala salama, moyo wangu, usiku mwema.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

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenye kiti barua. Nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakua ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Jee, kuna njia nyingine zaidi ya fupi. Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini, nitaipuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha radio, sikize mziki ili niwe na subra. Hali hii ni ya kila siku. Lazima nijifunze kustahimili.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

Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii mwili wangu unahitaji mzozo Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko ina miti mingi Nitachukua maji nisikauke Labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima Nilijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu Nitafanya hivi wiki nzima nitengeneze tabia mzuri.

Paka wangu anahitaji chakula. Amekua akilia tangu asubuhi. Nimempa chakula cha jana, lakini anataka kipya. Kuna samaki kidogo jikoni, nitampa kidogo. Yea anapenda samaki sana, atafurahi. Lazima nimweke majisafi pia. Nimemwona akinywea kutoka kwenyebirika la mauwa. Paka ni wanyama wasafi sana. Wanajitunza wenyewe. Lakini ninahitaji kusafisha sanduku lake la mchanga leo. Yeye ni rafiki yangu mzuri. Ananipenda sana. Anapoka kwenye vitu vyangu naona napumzika kwa amani wanyama wa majumbani ni baraka.